Mimi mara nyingi huwa napenda rangi ya nyekundu. Rangi ya nyekundu ni rangi nzuri sana, tena ni rangi ya kupendeza. Tena, rangi ya nyekundu huenda na nguo aina yote. Kwa hivyo, mimi napenda sana rangi ya nyekundu. Hata pale katika sebule yangu, hata katika chumba changu cha kulala, mimi ninaitumia rangi ya nyekundu. Na rangi ya nyekundu ni rangi nzuri, tena ni ya kufurahisha. Tena, hilo ni rangi ya ajabu. Watu wengi husema kwamba rangi ya nyekundu. Ni rangi ya bahati nzuri. Kwa hivyo, mimi napenda sana rangi ya nyekundu kwa vile watu wanasema ni rangi ya bahati nzuri, na mimi mara nyingi huwa napenda sana kuwa na bahati nzuri. Na hata rangi ya nyekundu pia hutumika kwa kupeana alama ya ilani. Kwa vile rangi ya nyekundu hutumika kutoa ilani kali kabisa na unapojaribu kufanya yale vitu ambavyo vimekataliwa, basi utapaswa kuwajibikia hayo yale ambayo umeyafanya, kwa vile mimi napenda rangi nyekundu nguo zangu mingi ni za rangi ya nyekundu. Na hata suruali zangu pia ni za nyekundu. Viatu vyangu vya nyekundu na hata soksi zangu pia ni vya nyekundu, na hata bila kusahau kofia yangu. Kwa vile mimi ni mraibu sana wa rangi ya nyekundu, rangi ya nyekundu ni rangi nzuri, ni rangi ya kufurahisha, tena ni rangi ya ajabu kabisa na hata sebule yangu pia nimeweka rangi ya nyekundu na hata hivyo, pale katika chumba changu cha kulala pia, kuna hicho hicho rangi ya nyekundu na ni rangi nzuri sana tena rangi ya ajabu yenye manufaa mengi na ya kufurahisha. Mimi mara nyingi huhimiza watu, kuweza kutumia rangi ya nyekundu. Na hata pia ninapenda rangi ya nyekundu kwasababu iko katika bendera yetu ya kitaifa. Na kwa hivyo, mimi ninapovaa nguo ambavyo zinaambatana na rangi ya bendera yetu ya kitaifa basi mimi huvaa hadi hizo rangi za nyekundu. Kwa vile ni rangi nzuri tena ya kupendeza. Na hilo rangi iliyo katika bendera yetu husimamia ile damu ambayo waliyopigania uhuru wa nchi yetu. Waliweza kumwaga, ndipo sa nchi yetu iweze kupata uhuru yake. Kwa hivyo, rangi ya nyekundu ni rangi nzuri tena rangi inayojisitiri vyema, tena ni rangi inayokuwa na manufaa mengi kabisa. Kwa hivyo, mimi naipenda sana rangi ya nyekundu. Nadhani nitaenda sokoni wiki ijayo. Kuna nguo za shule ama sare za shule ambazo nafaa kununulia watoto wangu na wote wanahitajika na sare za nyekundu kwa vile hivyo vya nyekundu ndivyo hao hutumia pale shuleni na wanahitajika kila moja wao aweze kuwa na sare hayo ambazo watatumia katika shule yao ya kulala au hukuwa katika shule ya kulala. Na zile sare zao za nyekundu ambazo waliponazo ziliweza ziliweza kuishiwa nguvu. Kwa hivyo, itabidi nikawanunulie nguo za nyekundu mpya sawa. Kesho nitajaribu niende sokoni. Nitaupea na yule mama wa soko. Ili aweze kunipa hayo manguo kwa bei nafuu. Najua sana atakuwa na furaha. Kwa vile sahizi uchumi pia imedorora. Na hata biashara pia imedorora. Na hata yale manguo zake za nyekundu ambavyo anauza. Sahizi hana watu ambao wananunua kwa wengi sana. Kwa vile nitahakikisha kwamba nimeenda pale na nimeongea nae vizuri ili aweze kuniachia hayo manguo yenye rangi ya nyekundu kwa bei nzuri sana inayofaa. Lakini isiwe bei ambayo itamuumiza. Kwa hivyo mimi napenda sana rangi ya nyekundu. Kwa vile rangi ya nyekundu ni rangia nzuri ni rangi ya kufurahisha. Tena rangi ya nyekundu ni rangi ambayo huvutia kabisa. Na mara nyingi mimi hata vyombo vyangu pale katika nyumbani yangu huwa ni vya nyekundu vitu vyangu karibu vyote hata viti na vitambaa vya viti na vya meza huwa ni vya yangi ya nyekundu na ni kwa vile rangi ya nyekundu ni rangi nzuri. Tena ni rangi ya ajabu, tena ni rangi ya kufurahisha kabisa. Na hata kando ya hayo ningependa sana hilo rangi iweze kueneka kabisa. Na naona nitatafuta vitu vingine pia vya rangi ya nyekundu ili niviweke pale na niwe na bahati nzuri sana. Kwa vile rangi ya nyekundu pia ni rangi ya bahati kama.

Mimi nataka sana nipokee mafunzo ya kuendesha ama kuyakweza ya kupaa ndege yale yaani yale mafunzo ya kuwa rubani. Kwa hivyo, nina matumaini kwamba nitaweza kwenda katika shule ya marubani ili niweze kupata mafunzo haya. Mimi ni mtu shupavu ambaye anapenda kupata mafunzo mapya. Mimi nimekuwa nikitamani sana kwamba siku moja niweze kuwa rubani. Na kwa hivyo nitakuwa na furaha sana tena kabambe kabisa. Ndiposa, siku moja niweze kupaa ndege na hata pia kupaa ndege aina ya helikopta. Ndiposa niweze kuwa nikibeba maabiria, nikienda katika nchi mbalimbali, na hata pia nitakuwa ninapatia nchi yangu huduma ya kisasa, huduma mzuri sana. Kwa vile nitaweza kupaa ndege za nchi yangu na nitakuwa nawasaidia kwa njia nzuri sana. Na hata mimi kwa hivyo nitakuwa ninaweza kutimiza ndoto zangu za tangu utotoni. Kwa hivyo niko na hamu sana na niko na matumaini kwamba nitaweza kuwa na hayo mafunzo. Lakini nafaa kutafuta shule ambayo, shule nzuri ambayo itaweza kunipa mafunzo haya. Sijui niende katika shule gani? Kuna shule kikuu cha serikali. Kuna shule kuu ya serikali ambayo hupatiana mafunzo ya marubani. Na lakini, shule iko wapi? Hii shule iko katika mji mkuu kule Nairobi. Kwa hivyo, lazima nitaenda pale Nairobi ili niweze kufanya utafiti na hata pia niweze kwenda pale ili niweze kupewa maelezo kuhusu mafunzo haya na jinsi ninaweza nijisajili ili nianzishe masomo haya mara moja bila kupoteza muda mwingi ama hata bila kupoteza wakati mwingi kwa hivyo lazima nitajitayarisha niwe tayari vile inavyofaa niende katika shule ili niweze kupata haya mafunzo ya kuwa rubani mimi nimekuwa na ndoto sana ya kuwa rubani siku moja. Na kwa hivyo, nitakuwa na tamaa nitakapoanza mafunzo hayo. Najua nitapatana na wataalamu ambao wamekuwa wakipaa ndege. Kwa muda wa masaa mengi kabisa. Niseme kama muda wa masa elfu tano, elfu sita, wengine hata elfu ishirini. Masaa mazuri sana. Mimi basi nitakuwa ninafunzwa na wataalamu wazuri. Katika uwanja huo wa marubani wale ambao wanapaa ndege. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba nimeenda pale nikajisajili. Ili niweze kupata mafunzo hayo. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kujifunza vitu mengi. Na napopata mafunzo tofauti tofauti basi mimi huwa niko na furaha kabisa. Kwa vile mafunzo hayo yananifanya ili niweze kujiendeleza. Hata kando ya hayo wiki iliyopita mimi niliweza kupata mafunzo ya ukulima. Kwa vile mimi pia ni mkulima hodari sana. Na mafunzo hayo yalinifunza vitu mengi sana katika maisha. Na hata kando ya kujifunza vitu mengi hayo niliweza pia kupata mafunzo ambayo singewahi kupata mahali popote. Ya jinsi ambavyo wakulima wanapanda mimea zao kwa njia za kisasa ile kwa njia ya kidigitali na hata pia jinsi wakulima wanaezahusiana ama jinsi wakulima wanaeza wasiliana na wataalamu. Kwa njia ya ki-digitali. Ndiposa tuweze kupata mawaidha na mafunzo pia kwa kupitia njia ya ya kidigitali. Kwa hivyo mimi nina matumaini kwamba mfunzo yale ya ukulima ambayo nilipata yatanisaidia kwa njia kubwa sana. Na tena yatanisitiri. Na tena yaniweke kwa umbele kabisa. Ndiposa niweze kuyafikia yale vitu ambavyo ni mimi ninapaswa kufanya. Kwa njia inayostahili. Kwa hivyo, nitahakikisha kwamba nimefanya kila kitu. Nimetia juhudi zangu. Nitilie yale mafunzo maanani. Ndiposa ziweze kunisaidia kabisa. Na hata, lazima nitahakikisha kwamba nimeenda katika mji wa Nairobi ili niweze kujisajili kama mojawapo wa wanafunzi ambao watapata mafunzo ya urubani. Mimi nitakuwa na hamu sana ya kupata mafunzo hayo. Nitakuwa na tamaa kabisa. Tena, siwezingoja siku hiyo ifike kwa sababu itakuwa ni siku.

Niko na mradi wa kisiasa ambayo mimi nafaa kushugulikia wakati utakao kuja, mwezi ujao. Mradi huu ni mradi mzuri sana. Na hata tayari nilishapata ujumbe kutoka kwa mwakilishi wa eneo letu ama mwakilishi wa bunge wa eneo letu. Na aliniambia kwamba mradi huo huo wa kisiasa ni mradi muhimu sana. Ambayo tunafaa kushugulikia kwa wakati unaofaa. Na hata pia, alinieleza kwamba sifai sifai kupitwa na mradi huo, kwa sababu ni mradi mzuri sana ambayo itakua na manufaa mbali mbali katika kijiji chetu. Na hata kwa sisi sote kama jamii. Na hata kwa wale watu kama mimi ambao wanataka ama wakona ndoto ya siku moja kuwa wanasiasa wakuu. Kwa vile, aliweza kunieleza kwamba ni hakikishe kwamba nimejiitosa katika mradi ile. Ndiposa niweze hata mimi kuinuka katika kisiasa. Na hata kando ya hiyo kuna wazungu ambao wanatoka ufaransa. Na wengine pia kutoka nchi ya Israeli ambao watakuja katika nji yetu ili waweze kutuelimisha katika mradi wa ukulima na mradi huo imegawa katika sehemu mbili. Mradi wa kwanza ni ukulima wa mboga wa aina mbali mbali. Na mradi mwingine ni ukulima wa ufungaji wa kuku na wanyama wengine kama sungura. Kwa vile huo pia utakua ni mradi mzuri sana, na niko na matumaini kwamba itakua ni mradi wa kufana. Tena itakua ni mradi muhimu sana kwa mtu kama mimi. Ambaye niko na matumaini ya siku moja, kuwa mtu mashuhuri sana. Tena mkulima mashuhuri mwenye ujuzi mwingi ambaye atakuwa na ukulima nzito kabisa tena inayofana sana. Kwa vile lazima nitahakikisha kwamba, nimefanya miradi hii mawili. Mradi wa siasa, na hata pia mradi ya ukulima. Lazima nitafanya juu chini, kila kitu inayostahili, ama niseme kila kitu inayofaa. Ndiposa mradi huu uweze kuingiliana. Na kutakapo tokelezea jambo lolote basi mimi nitahakikisha kwamba, nimeshugulikia yale majambo kwa njia inayofaa. Kwa vile sitaki kila chochote kiende mrama. Hata kando ya hiyo, nimesikia kwamba mradi huo wa ukulima, Utatupa Wale wazungu watakapokuja, basi watachukua watu mia moja na watawafadhili ili waweze kwenda kusoma kwa masomo ya juu katika nchi ya Israeli, Kuhusu ukulima. Haha! Utakua mradi mzuri sana na nikona uhakika kwamba mimi nitaweza kujiendeleza kiukulima, na hata kisiasa pia na hata nitakuwa na ushawishi mkubwa sana. Nitakapochaguliwa ili niende bungeni basi mimi nitataka niwe katika kamati ya kisiasa cha ukulima. Kwa vile nitakapokua katika kamati ya kisiasa ya ukulima, basi nitakuwa mtu nafuu kabisa. Tena nitaweza kutekeleza yale vitu ambavyo nitakuwa nimejifunza vizuri kabisa. Tena kwa njia inayostahili. Tena kwa ustadi. Ah! Hilo litakuwa jambo nzuri kabisa na la kufurahisha. Kwa hivyo, lazima nitafanya juu chini ndiposa yale miradi yangu yote yaweze kuingiliana. Na hata pia nitamuulizia mjumbe wetu wa bunge kuhusu yale mambo ambayo tunafaa kufanya. Na hata kukiwa kutakuwa na miradi mingine muhimu ambayo mimi ninaweza ingilia kati, ndiposa niwe mmoja wa wale watu ambayo watukuwa wanayafanya. Lazima nifanya hivyo. Kwa vile mimi ni mtu ambaye anapenda kujishughulisha na miradi mbali mbali wakati mwingi. Na mimi hasa. Mimi huwa napenda kitu vingi kabisa. Na miradi inapokuja mimi huwa sitaki yanipite. Miradi ni vitu ambavyo ni mazuri tena yanaleta manufaa mengi. Na kwa mtu kama mimi. Basi lazima niyatilie maanani siwezi tamani hata kidogo yanipite. Na hata sitawahikubali miradi mazuri kama hayo yanipite. Lazima niyatilie maanani na lazima niwe mmoja wa wale watu ambao wanaweza kuyashughulikia. Lazima niyafanye na roho moja.

Mlango wangu wa nyumba ninafaa kuiweka mpya. Mlango wangu wa nyumba ambayo ninayo sahizi, imekuwa na kasoro fulani. Kwa hivyo, nadhani nafaa kutafuta mlango ingine ili niweke pale. Lazima nitatafuta fundi wa mlango ili aweze kuitengeneza. Lakini natumai kwamba kila kitu kitakuwa shwari nitakapopata fundi huyo. Fundi huyo ataweza kunitengenezea mlango mpya. Na mlango huo nitakapoipata basi nitahakikisha ya kwamba nimeitunda ya chuma. Na nitataka iundwe vizuri kushinda hii ambayo iko katika nyumba yangu kwa sasa hivi. Kwa vile lazima nitaenda sokoni kwanza katika chumba cha kuuza vyuma ili niweze kupata chuma mpya ambayo mimi nitatumia kama mlango yangu. Kwa vile nitahakikisha kwamba kila kitu ki shwari. Nitahakikisha kwamba nimeweza kufanya jambo lote liwe sawa na sitaki chochote kiwe kibaya. Kwanza nitakapopata fundi ambaye ataunda mlango hiyo nitataka anieleze mlango ambayo ni mzuri kutumia. Na atakapo kuwa amenieleza mlango ambayo ni mzuri basi mimi nitaenda kununua yale vyuma. Na yale vyuma pia lazima aniambie chuma ambayo hutumika kwa wingi. Na chuma ambayo ni mzuri zaidi. Na mimi basi nitatilia yale yote ambayo ataniambia maanani. Na natainunua ile chuma ambayo ni mzuri na hilo ndilo chuma ambayo mimi basi nitaweza kutumia. Kwa hivyo, lazima nitaenda pale na ninunue chuma hivyo nimpelekee fundi vyuma ili aweze kuniundia mlango. Mlango huo najua litakua nzuri sana. Kwa vile, fundi ambaye nitampata na huyo fundi ambaye nitaweza kumtumia ni fundi mashuhuri sana ambaye hata mimi ninamjua vizuri. Kwa hivyo nina hakika kwamba kila kitu kitakuwa sawa na kila kitu kitakuwa shwari. Inavyotakikana. Nitahakikisha kwamba nimefanya jambo lote bila kuacha chochote. Kwa hivyo acha nione vile vitu zitakuwa kesho asubuhi. Lazima nitaenda pale dukani ili niweze kununua vyuma hayo. Tayari nimeshapata fundi. Fundi amenipa maelezo yote. Hadi akaniambia mahali ambapo nitapata hayo vyuma ninavyotaka. Hata amenieleza vitu vyote ambayo nitahitaji ili aweze kuniundia ile mlango. Na kesho asubuhi lazima niende pale dukani katika duka ya vyuma ili niweze kuyanunua ndiposa hiyo mlango iweze kuundwa upya. Nitakuwa na furaha sana hiyo mlango itakapoundwa. Nataka mlango iliyo katika nataka mlango mzuri sana iliyo ya hali ya juu kabisa. Na mlango ambayo inavutia na iwe ya maridadi kabisa. Kando ya hiyo nataka pia niweke mlango kuu katika boma yangu. Nataka mlango kuu mzuri sana inayovutia yenye hali ya juu kabisa. Ambayo inafurahisha kabisa. Kwa hivyo, nitahakikisha kwamba nimefanya juu chini, ili niweze kuweka mlango pale. Na kando ya hiyo, mlango hiyo lazima, iwe maridadi na ya kufurahisha. Kwa hivyo, nitahakikisha kwamba kila kitu ki sawa na kila kitu ki shwari. Ndiposa, wakati huu utakapofika basi, hata mimi nitaweza kwa na mlango, tajika kabisa. Mimi huwa napenda vitu nzuri nzuri. Kwa hivyo mlango yangu ya boma kuu, lazima liwe mzuri. Na katika huo mlango, nitapata iwe na vijilango vitatu vidogo. Kijalango cha kwanza kikubwa, cha pili kikubwa, na hata cha tatu kiwe kadogo. Ambayo si lazima kifunguliwe kila wakati. Ile ambayo ninaeza tumia, ninapotaka kutembea bila gari. Basi mimi nitakuwa ninapitilia hiyo geti langu kidogo. Nitoke nje na nirudi pale nyumbani kwangu. Mlango lazima nitauweka. Tayari fundi ameanzisha kazi na ameanzisha kazi kwa kasi kabisa. Ameniambia kwamba chini ya wiki tatu hiyo mlango itakuwa tayari. Mlango yangu ya nyumba ambayo ninataka kugeuza na hata ile mlango ya boma yangu kuu. Ambayo nataka kuweka mpya. Hilo pia litakua tayari. Kwa hivyo mimi niwe tayari kwa hayo yote. Jambo zuri sana. Huyo fundi ni mtu mchapakazi kabisa. Hiyo ndio maana mimi ninampenda. Ni mtu mzuri sana.

Nitakapopata fursa ya kuenda katika mkutano kuu ya wakulima katika mkoa yetu basi mimi nitahakikisha kwamba nafanya kila kitu kwa njia inayostahili. Nitahakikisha kwamba kila kitu ninayofanya ki shwari. Na nitachukua wakati wangu ili nitakapo kuwa katika ule mkutano nifanye niweze kujifunza vitu vyote. Huo basi utakua ni fursa muhimu sana kwangu. Na itakuwa ni yenye manufaa mengi kwangu. Kwa vile, huu mkutano wa wakulima. Utakuwa ni moja wapo ya mikutano makubwa sana. Tena mikutano mazuri katika mkoa huu. Na nitakapokuwa pale basi mimi nitaweza kujifunza mambo mengi sana. Na kando ya kujifunza mambo mengi katika mkutano huo. Mimi nitakuwa na fursa. Ya kujieleza pia ili niweze kujua yale maneno ambayo ya nafanyika. Na yale maneno ambayo yanafaa kufanywa mtu anapolima. Kwa hivyo hilo ndilo moja wapo ya maana kwa nini niliweza kuzungumza na chifu wetu. Na hata mwakilishi wadi wetu na hata mjumbe wetu wa bunge ili waweze kunitafutia jinsi ambavyo ninaweza ingia ili niweze kuwa moja kati ya moja mbao watu ambao watakuwa katika hiyo ghafla. Na hiyo basi itakuwa ni fursa kubwa sana ambayo nitakuwa nimepewa. Nikona maombi mengi sana kwamba niwezi kupata hiyo fursa kwa sababu nina matumaini kwamba hiyo fursa itaweza kunisaidia. Fursa kama hayo huwa ni nadra sana uyapate tena ni ngumu sana uyapate. Kwa vile huwa ni fursa ambayo ni mazuri kabisa. Tena huko ndiko watu wanafunzwa vitu mengi. Na ni vitu mzuri sana. Tena vya ajabu. Tena vya kupendeza kabisa. Kwa hivyo hata mimi ningependa sana sana niweze kuwa na huo fursa niende nikajifunze maneno ya ukulima. Kwa vile mimi ni mkulima hodari. Hiyo fursa pia itaniwezesha kusoma kusoma mambo ya ukulima ya sahizi. Ama mambo vya ukulima vya kidigitali ama mambo vya ukulima vya sasa. Hilo litakua wazo zuri sana. Jambo zuri sana ambalo litaweza kunipa elimu kadhaa katika ukulima. Mimi nikona shamba kubwa sana. Lakini msimu uliopita sikuweza kutengeneza bidhaa yanayofaa tena sikuwa na idadi mzuri sana ya matunda Ilivyofaa. Kwa hivyo. Nitahakikisha kwamba nimefanya kila kitu kwa njia inayo stahili ili hata mimi niweze ili hata mimi pia niweze kwa na kilimo bora niweze kupata mazao mazuri ama hata mapato mazuri nitakapo lima kwa hivyo nataka nifanye juu chini nifanye kila jambo ndiposa hata mimi nipate hiyo fursa ya kuenda katika huo mkutano ya ukulima. Tayari nilipoongea na mwakilishi kwa bunge letu. Aliniambia kwamba kuna watu kama wangapi hivi tayari wamepewa fursa hiyo wakulima watano pekee idadi ya chini bado. Kuna wakulima zaidi ya elfu tano katika mkoa wetu. Kwa hivyo nina matumaini kwamba hata mimi nitaweza kupata fursa. Na hiyo fursa itakua fursa nzuri sana. Tena fursa ya kupendeza. Hilo litakua jambo zuri. Kwa hivyo mimi nina matumaini mazuri kabisa kwamba kila kitu ya tenda vizuri. Na tena hiyo fursa itaweza kunisaidia. Lazima nitafanya juu chini. Haa, nimepata ujumbe. Ujumbe gani hii. Ujumbe tayari mwakilishi wadi wetu amenitumia ujumbe kwamba hata mimi nimeweza kujumuishwa katika orodha ya wale watu ambao watapewa fursa hiyo ya wakulima kuenda kujifunza mambo mengi za ukulima. Na hilo ni jambo zuri sana la kupendeza. Kwa hivyo hata mimi basi nitakuwa na furaha sana nitakapo hudhuria hayo elimu ya wakulima. Jambo zuri sana. Lazima nita mpigia ili nimpigie asante kwa kunishughulikia na kunipa hii fursa. Hii ilikuwa fursa nzito sana. Tena fursa mzuri kabisa basi hata mimi nitaweza kujifunza mengi kama kama wakulima wenzangu. Nitaweza kupanda mimea mazuri nipate mafunzo.

Tafadhali kaka, naomba kwamba siku ya jumapili uweze kunisaidia mkoba wako. Kwa vile nataka nitumie mkoba wako kubeba vitu vingine nitakavyo enda navyo sokoni. Uko na mkoba kubwa sana, tena najua mkoba wako, iko na nafasi nzuri sana ambayo itaweza kunisaidia. Tafadhali kaka, ninakuomba, ili uweze kunisaidia hii mkoba. Tafadhali usikatae kaka. Kwa vile mkoba wako najua itaweza kunisaidia vizuri. Tena mkoba wako ndiyo ndiyo ndiyo nzuri kabisa. Na hata nina matumaini kwamba nitakapotumia mkoba wako kubeba zile vile vitu vyangu. Basi mimi nitahisi vizuri kabisa. Na hata nitapata wateja kwa vile mkoba wangu utavutia wateja na hata ukieza kunisaidia huo mkoba wako basi mimi nitakupatia zawadi nitakupa zawadi nzuri sana zawadi ya kupendeza mno tafadhali kaka kwa hivyo mimi ninakuomaba. Hili uweze kunisaidia. Usikatae, tafadhali. Utakapo nisaidia huo mkoba wako. Basi hata mimi katika siku za mbele hapo. Tuseme wiki kama ngapi hivi, wiki kama nne. Basi mimi nitakuja kwako hili uweze kunieleza mahali ambapo uliweza kununua bagi yako. Ni bagi mzuri sana. Tena ni bagi ya kupendeza. Kwa hivyo, hata mimi ningependa kuwa na bagi hiyo. Kama yako, ni bagi nzuri sana yenye rangi ya kupendeza. Tena yenye kipimo kizuri kabisa cha kufurahisha. Kwa hivyo, hata mimi ningependa sana nitumie huo bagi wako. Kaka nina matumaini kwamba utapata utu kwenye roho yako ili uweze kunisaidia. Na lakini, nikikuomba hii bagi leo, nitairudisha siku gani? Aa, siku baada ya soko. Nitaenda nayo kwa soko, halafu jioni nikirudi kutoka soko. Basi, mimi nitakurudishia bagi yako. Aha, wazo zuri sana. Sindio kaka, kwa hivyo, nitafurahi sana, ikiwa utanisaidia bagi yako. Mimi nitakua na tamaa mazuri, tena litakua jambo zuri sana kwangu. Kwa vile, mimi nitakuwa na, mimi nitakuwa nimesoma testi tena nitakuwa mtu nina furaha kabisa, tena mtu mwenye wima kabisaa kwa vile nina matumaini kwamba bagi yako itaweza kunisaidia uko na bagi nzuri kabisa bagi yako ni ya kufurahia kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nita kuwa na, mimi nitaweza kukupa zawadi zawadi nzuri sana nitakapotoka pale sokoni. Tafadhali kaka. Hata kando ya hayo nina omba siku ijayo. Siku ya alhamisi uweze kunisindikiza katika shule kutakuwa na mkutano ya wazazi pale na lakini sitaki kwenda peke yangu kwa vile mimi sina uwezo wa kusoma ama kuandika vizuri kwa hivyo. Wewe ndiye nitakuchukua. Ili niende nawe pale. Uweze kunisaidia katika hayo yote. Wewe najua uko na ujuzi mwingi sana katika katika, katika kusoma na kuandika. Kwa hivyo nina matumaini kwamba utakapokuwa pale basi mambo yatakua shwari. Tena mambo yatakua nywee. Utaweza kunisaidia vizuri kabisa. Tena mimi, nitakuwa na furaha kabisa. Kwa vile wewe kama kaka yangu. Utakuwa pale. Kwa hivyo, tafadhali kaka ninakuomba. Usikatae matakwa yangu. Usikatae maombi yangu. Kwa vile nina uhakika kwamba wewe ni mtu mwenye utu. Mtu mwenye roho mzuri sana. Tena utaweza kunisaidia katika yale maombi yangu. Kwa hivyo kaka, mimi nataka nikaondoke sasa. Asanti sana kwa kunisaidia begi yako. Asanti sana kaka, na tafadhali kaka. Ninakusihi kwamba, lazima nitakurudisha begi yako. Ikiwa kwenye hali nzuri kabisa tena, nitahakikisha kwamba nimerudisha kwenye ikiwa katika hali nzuri sana. Zaidi ya ulivyonipatia. Hilo, hilo, hilo, hilo ni jambo ambalo ambalo ninakupatia kutoka chini ya roho yangu. Kwa vile, lazima nitahakikisha kwamba nimetenda hivyo jinsi ambavyo nimekuambia. Sita taka nilegeze hata kidogo. Kwa vile wewe ni mtu mzuri. Na hata mimi ni mtu mzuri kabisa mtu ambaye ako na roho mzuri kabisa ya kupendeza. Basi mimi ninakutakia mema. Nakutakia mazuri kabisa kaka utakaposhinda. Tafadhali kaka ushinda vizuri. Tena ubaki vizuri pamoja na familia. Asante.

Na faa kununuwa viatu mpya. Sijui ninunue vyatu vya aina gani. Vyatu vyakufungwa ama vyatu vyakuingizwa tu. Nauna nikinua vyatu vyakufungwa. Vyatu vyakufungwa ni vyatu mzuri sana. Tena minapo vifunga bazi hayawezi toka kwa mguu haraka. Kwa hivyo, mimi intanua vyatu vyakufunga. Vyatu vya kufunga ni vyatu mzuri. Tena ni vyakupendeza kabiza. Na hata hivyo, vyatu vyakufunga ni vyatu ambavyo vinabe inafu tena viko kwa aina mingi sana kwa hivyo mimi ntaenda pale sokoni na ntaweza kuchagua kata yali vyatu ambavyo vinauzwa ile vyatu mzuri ya kufungwa na hilo ndilo vyatu ambayo mimi ntapata kununua nataka vyatu ambayo imeniacha mguu vizuri sitagi vyatu ambayo ita aza kunifinya finya mguu kwa hivyo sijui mimi huvaa vyatu nambari gani. Nambari arobaini na tatu. Nambari nzuri sana. Hilo nambari ambayo mimi ndiyo nitaenda kuitafuta. Sita nunua vyatu ambayo ni nambari ingine. Isipokuwa arobaini na tatu peke. Hilo ndilo vyatu ambayo mimi nataka. Kwa hivyo, nitaakikisha kwamba ni metia manani hayo yote. Nisiweze kupata vyatu mbaya. Kwa hivyo, kesho nita kapo enda sukoni. Hilo ndilo vyatu ambayo mimi nitaweza kununua. Na tena, pale muuzaji atakapu nipatia vyatu mbaya ambayo sitaki. Bazi ni misitachukua yale vyatu. Kwa sababu mimi ndia najua kila mbacho nataka. Tena, sitaki mtu ambaye atanza kunidanganya. Sitaki kuchukua vyatu mbaya ambayo hayata nisaidia. Nataka vyatu mazuri ambayo yata nisaidia kamwe. Kwa vile, nitakapo fika pale sokoni. Ndakikisha kwamba kila kitu kishwari. Tena, nitanunua vyatu peke. Sitanunua kitu kengene. Kwa sababu ni vyatu peke ndio itakuwina ni peleka pale sukoni. Na sitaki kununua kitu kingine. Isipokuwa vyatu. Ni vyatu pekendio mimi intanunua. Na hata, nitakapofika pale sukoni. Nitamuambia muzaji kwanza ni vyatu peke ndio mime nataka. Na kwa hivyo mimi sitaki kitu kingine. Sijui nitanunua vyatu vya rangi gani. Kuna rangi ya nyeusi. Kuna rangi ya nyeupe. Kuna rangi kuna rangi ya kijano. Na hata, kuna rangi ya bulu. Sijui nichukuwe gani. Hebu nione. Na kwanza nataka vyatu ngapi. Nataka vyatu kama mbili hivi vizuri sana zikiwa vyatu mbili hivi mbasi ni vizuri nikichukua vyatu. Kiatu moja kiwe cha rangi ya nyeusi ni kiatu kingine kiwe cha rangi kiwe charangi ya nyekundu. Kwa hivyo litakua jambo zuri sana. Ama niseme wazo zuri sana. Itakapochukua yale vyatu. Mimi itakikisha kwamba nimechukua yale vyatu vyatu ya nyeusi na hata pia. Vyatu ya rangi ya manjano. Kwa vile yatakua vyatu mzuri sana. Ama nchukue vyatu nyeupe. Vyatu nyeupe pia ni vizuri sana. Na vyatu nyeupe huendana huendana na nguo zangu pia. Kwa hivyo hebu ni taona jinzi ambavyo ni tafanya. Lakini ni nawakika kwa mba. Nitaweza kuchukua yale vyatu. Yatakua vyatu mzuri. Tena vyatu vya kupendeza muno. Mimi basi nita kwa sawa. Nita kwa ni majisitiri vizuri. Tena, hayo vyatu najua. Yata ni vaa vizuri, yata niweza. Nita kapokua na tembea. Basi nita kwa ni naonekana vizuri. Mutu msafi, mutu mchangamfu. Na mutu mwenye furaha. Wazo zuri sana. Lazima bazi ni kayanunue hiali vya tu. Kwa hivyo, nitafanya juu chini. Ili niweze kuyapata. Lakini, nita yapata lini. Ah, kazi rahisi sana. Ntafika pale sokoni wakati ufayo ili niweze kuyachukua. Na ntakapo yachukua basi ntataka nipewe hayo vyatu kwa beinafu. Na hata kuna rafiki yangu pia amenituma vyatu. Anataka vyatu vya aina gani vyatu vya kufungwa tu kama vyangu. Na vyarangi gani rangia manjano. Wasuzuri sana. Lazima bazi mwenye eduka atanipatia bei nafuu. Lazima atanikatia bei. Kwa vile, mimi itakua na chukua vyatu peya mbili kwa ke. Vyatu mbili ni vyatu mingi sana. Kwa vile najua ata natangenezea bei vizuri. Wazo zuri sana kwa hivyo lazima ntachukua vyatu mazuri. Ampavyo ni vya kupendeza. Ampavyo havina kasoro yoyote. Mimi hupendelea sana kuvaa vyatu. Mimi huva vyatu wakati mwingi, kila wakati. Ninapotoka kuenda kutembelea watu wangu, basi nimi huvaa vyatu.

Mguu wangu unauma sana. Nadhani nafaa kuenda kwa daa, kwa daa, kwa daktari, ili aweze kuangalia mguu yangu. Iliponiuma mara ya mwisho, daktari alinidunga sindano, halafu akanipa madawa. Alidunga sindano matatu. Akanipa dawa mbalimbali, ambavyo yangenisaidia kuipoa. Lakini, tangu nipewe haya madawa na kudungwa sindano, mimi sijaona mabadiliko yoyote. Kwa hivyo, nadhani nafaa kurudi pale hospitalini. Ili nimwambia daktari kwamba sijapata mabadiliko. Ama sijui nifanye aje kwa vile natamani sana niende hospital yengine, ili niweze kupatia daktari mwengine. Pia wakati wa kujaribu ujuzi wake kwa mguu yangu kwa hivyo, nataka niende katika hospitali kuu. Ili niweze kusaidika. Ah, lazima nitafanya hivyo. Sawa sawa, sijui niende siku gani. Naona nitaenda siku ya jumatatu. Siku ya jumatatu basi ndio siku ambayo ni mwafaka ambayo mimj nitaweza kuenda pale hospitali. Ili niweze kutibiwa mguu. Mguu wangu umekuwa uchungu sana. Tena nimekuwa nikihisi uchungu katika mguu huo. Na wakati mwingi huo mguu huo hainikubali kufanya vitu vyangu. Na kwa hivyo mimi sitaki kukuwa katika hali hiyo mbaya ya maisha yangu ya mguu kudhoofika kila wakati, kwa hivyo haweze kuniangalilia mguu yangu. Na nitahakikisha kwamba kila kitu ki sawa wakati wote. Na kando ya hayo, watakaposhindwa basi kutibu ile mguu. Itanibidi niende kwa daktari kule nchi ya India. Nasikia India wako na matibabu mazuri sana. Na mguu yangu nikieza peleka huko basi wataweza kunipa matibabu kabambe. Matibabu ya juu sana kwa kutumia miti shamba. Naskia kuna hospitali ambazo hutumia miti shamba kutibu miguu. Kwa hivyo lazima nitahakikisha kwamba nimeenda pale katika hospitali hizo za India ili waweze kuniangalia mguu. Hapo nitakaposhindwa humu nchini kwetu. Kwa vile mimi sitaki kutumia pesa wangu mwingi. Katika kutibu ile mguu kwa vile nitakapotumia pesa wangu mwingi kwa kuitibu basi haitakuwa jambo zuri sana kwangu. Kwa vile niko na pesa kidogo sana. Na sitaki kuharibu yale pesa. Yale pesa ambayo ninayo. Si pesa za kuharibu. Kwa hivyo mguu yangu nitakapoipeleka huko katika matibabu basi nina matumaini kwamba kila kitu kitakuwa shwari. Tena kila kitu kitakuwa sawa. Huo mguu lazima utatibiwa. Hata kama itanibidi nipeleke upasuaji. Ili madaktari waweze kuiangalia. Basi mimi nitafanya hivyo. Sitaki jambo lolote liende vibaya. Na hata pia sitaki jambo lolote liende mrama. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba nimefanya juu chini. Bila kukosa jambo lolote ili niweze kuishughulikia hii mguu yangu. Na hata nitahakikisha kwamba nimeenda nikapeleka hii mguu pale. Mara moja. Hata kama itabidi kukatwa mguu. Basi mtafanya vivyo. Jambo hilo najua litakuwa jambo la maana. Na itakua la maana kwa kunisaidia. Kwa vile nitakapoacha ile mguu hivyo. Basi ni mimi ndio nitaweza kuumia. Hii mguu najua itapata kutibiwa vizuri. Tena nitakuwa na afya njema. Mimi sipendi sana kuwa na afya iliyodhoofika. Afya mbaya, afya isiyo mazuri kwa vile nitahakikisha kwamba kila kitu ki shwari. Huo mguu lazima utatibiwa. Na nitahakikisha kwamba hilo limetendeka bila kupoteza wakati. Hilo ni jambo ambalo lazima nitafanya siku ya jumatatu. Jumatatu itakapofika nitaenda pale hospitalini. Na iwapo watashindwa basi itabidi niende hospitali kuu. Ili waweze kunielekeza katika hospitali la India ambapo nitaweza kutibiwa vizuri. Na nipewe dawa za kienyeji basi. Niliambiwa kwamba huko kuna matibabu mema. Tuna matibabu mazuri kabisa ambayo yatanisaidia katika uponzi yangu ama katika uponyaji wangu wa mguu na hata niliambiwa kwamba mara ya kwanza. Itanibidi nitembee na vijiti. Kwa vile itakuwa ni matibabu mengine hatari sana tena ya ndani kabisa ambayo nitapewa katika hilo hospitali. Najua yatakuwa matibabu mazuri sana. Tena itakuwa wakati mwafaka kabisa wa kupata matibabu hayo. Mimi nitakuwa na furaha sana nitakapoyapata. Acha ningoje nione jinsi yataenda. Matibabu hayo yatakuwa mazuri.

Mimi ninahisi baridi kidogo. Jana mvua ilinyasha ku ya kubwa kabisa. Na mvua huo ulileta baridi mwingi sana. Ilikuwa ni mvua wa upepo. Na huo upepo ulileta ulifanya baridi ikawa mengi kabisa. Na kwa hivyo mandhari yanakua yale mazuri sana. Na hayo mandhari basi yaliweza kutuletea shida mengi kabisa. Na kwa hivyo baridi ilikuja kwa wingi sana. Lakini kwa sasa baridi imekua kidogo. Baridi kidogo basi pia ni mbaya sana tena si baridi zuri. Kwa vile si baridi zuri kabisa. Iko na madhara mbalimbali. Na kwa hivyo ni vizuri sana kuchikinga dhidi ya baridi. Hata ikiwepo kidogo. Si vizuri kujilaza kwenye baridi kidogo. Kwa vile baridi ni mbaya sana na baridi inapokuwa basi hata wewe kama binadamu hautakuwa na afya njema. Baridi kidogo inapokuingilia kwenye mwili wako basi wewe utakuwa na magonjwa mbaya mbaya kama vile malaria ama hata pneumonia. Na hayo ni magonjwa mabaya sana ambayo yanaweza hata kuua mtu. Si si si magonjwa mazuri hata kidogo. Kwa hivyo madaktari ama wale wataalamu wa afya mara nyingi huhimiza watu kujikinga dhidi ya magonjwa kama hayo. Kwa vile si magonjwa mazuri na ili tujikinge dhidi ya magonjwa hayo lazima tujikinge didi ya baridi. Baridi ikiwemo mengi ama hata baridi kidogo basi lazima ujikinge didi yao. Kwa sababu ni vitu kama hayo ndiyo hutupatia magonjwa mbalimbali. Yale ambayo hatukuyatarajia. Na tunapokumbana na magonjwa kama hayo basi hautakuwa na maisha mazuri. Kwa sababu kwa vile afya yako itakuwa imedorora. Tena imedhohofika sana. Na kwa hivyo mara nyingi watu huwa wanahimizwa. Kuvaa nguo nzito wakati wa baridi kidogo ama hata baridi nyingi. Kwa vile unapofanya hivyo unachilinda kiafya. Na hata pia utaishi kwa muda mrefu kabisa. Bila kuwa na magonjwa mbayambaya. Kama hata magonjwa ya kifua ama hata magonjwa ya mapavu. Kwa vile baridi kidogo ni baridi mbaya sana. Na mimi mara nyingi huwa ninachukua usukani napokumbana na magonjwa kama hayo. Ndiposa niweze kuziba baridi. Huwa sitaki paridi hata kidogo iweze kuningilia kwa vila yanaponiingilia basi mimi huwa ninahisi vibaya kabisa. Ninapohisi vibaya huwa sihisi vizuri hata kidogo. Na mara nyingi mimi ni yule mtu ambaye anapenda vitu vya kivikenda salama. Bila tashwishi lolote. Kwa hivyo mimi sipendi kuwa na shida mbalimbali kama hayo ya magonjwa. Kwa hivyo mara nyingi mimi huhimiza watu waweze kujikinga dhidi ya baridi kidogo. Kwa kuvaa nguo nzito nzito. Kama vile koti. Na mimi niko na manguo gani za kujilikinga dhidi ya baridi kidogo. Haa, niko na soksi zangu. Soksi mzuri sana ambayo mimi huwa navaa. Wakati wa baridi na hata niko na viatu nzito ambavyo mimi huvaa ambavyo pia hunikinga dhidi ya kuhisi baridi kwenye mguu. Na hata pia niko na suruali nzito ambayo mimi huvaa na kunikinga dhidi ya baridi. Baridi inapokuja na hata pia mimi niko na mimi niko na shati. Shati ya nyeupe ambayo mimi huva. Wakati baridi wakati baridi kidogo ama baridi nzito inapokuja. Na shati hii ni shati nzito pia. Si shati tu. Ni shati nzito kabisa ambayo inawezanikinga dhidi ya kuhisi baridi. Na itanikinga dhidi ya kuwa na magonjwa. Mabaya ambayo yatanidhuru afya. Kwa hivyo ninaamini kwamba niko sawa. Lakini nadhani pia nafaa kutafuta kofia ya kichwa iliyonzito. Ndiposa hata kichwa yangu nisiwe na baridi. Na hata pia lazima ntatafuta mask ambayo mimi nitavaa kwenye pua langu. Ndiposa nizibe baridi mingi ama baridi kidogo. Dhidi ya kuniingilia kwenye mapua. Kwa hivyo lazima ntafanya hivyo. Ntakapoenda sokoni wiki ijayo. Lazima ntakikisha kwamba nime nimenunua hayo. Ndiposa niweze kujikinga dhidi ya baridi. Baridi kidogo hata ikiwe kidogo aje. Si baridi nzuri. Lazima tujikinge dhidi ya hayo. Kwa vile yanaweza tuharibia maisha yetu. Na hata pia yanaweza dhohofisha maisha yetu. Vibaya sana. Kwa hivyo ni vizuri sana kujilinda. Vizuri dhidi ya baridi. Baridi si chambo zuri sana. Ni chambo baya sana. Na baridi inapokupiga mwili. Bazi utakua na madhari mbalimbali kama yale magonjwa. Magonjwa kama ya kifua malaria ama hata niumonia.